Ndiyo, nimewahi kulima ingawa sio kwa kiwango kikubwa.Mara nyingi ilikua kupanda mboga au mimea midogo kwenye bustani ya nyumbani au shamba dogo la familia. Napenda ukulima kwa sababu inanifundisha subira na kujitolea. Ni njia nzuri ya kupumzisha akili na kuwa karibu na asili. Ingawa sio mtaalam uzoefu huu umenifunza nithamini kazi ya bustani na chakula kilichoandaliwa kwa mikono.